Kumbukumbu nzuri za shule ni michezo ya mpira wa kikapu na marafiki zangu. Napenda jinsi tulivyo shirikiana kucheza bila kikomo na kushidana kwa furaha. Pia nakumbuka walimu walio kuwa na moyo, kujifunza na walitusaidia bila kuchoka, jambo lililo nifanya nijisikia huru kuuliza maswali. Kila wakati wamapumziko au mitihani ya michezo ilikuwa furaha ya kweli na hiyo inabaki kama kumbukumbu nzuri ya shule yangu.

Kazini ninapenda kushughulikia muda kwa kupanga na kueka kipaumbele kwanza nianze siku yangu kwa kuangalia majukumu muhimu zaidi yale ambayo yanaitaji kufanyike haraka au yanaathiri watu wengine Kisha naunda orodha ndogo ya hatuwa za kufanya na kuhakikisha kila kipengele kina muda wake wa kutekelezwa Pia napenda kutumia vipindi vya kupumzika vipia midogo ili kutochoka na kuendelea kuwa makini Kwa hivyo, muda wangu hauendi bure lakini pia si mzito sana napata nafasi ya kushughulikia kila jambo kwa utulivu. Kwa kifupi, kushughulikia muda kazini ni kuangalia kipaumbele, kupanga hatua na kutumia muda kwa busara bila kuchanganyikiwa kwa hiyo inanisaidia kukamilisha kazi kwa ufanisi.

Mchezo wa olimpiki ninayopenda zaindi ni mpira wa miguu. Napenda mchezo huu kwa sababu ni wa kasi unahitaji mbinu na kila timu ina fursa ya kushangaza mashabiki kwa goli la haraka. Napenda jinsi wachezaji wanavyo shirikiana kubadilisha nafasi na kufanya dakika kuwa yenye msisimiko. Nenakumbuka vizuri olimpiki ya 2016 Rio nilipotazama mchezo wa ki finali kati ya Mbrasil la Jamani. Hali ya shina ilikuwa ya msisimko sana kila goli lilisherehekewa na shangwe kubwa na nilijikuta nikishangilia pamoja na mashabiki nduniani kote kupitia televisheni. Kuhuzu mchesaji ninaempenda nikisema Lionel Messi wakati anapocheza kwa timu yake ya kitaifa kwa sababu ana mbinu za ajabu anaweza kubandilisha mchezo haraka na huleta mshangao katika kila hatua. Wakati timu ninayoipenda, inapocheza hau unapoona mchezo mzuri wa olimpiki, izia ni zangu ni msisimiko mkubwa, furaha na kushangilia kila hatua. Ni kama kila goli, kila harakati inakuingiza kwenye mchezo na kufanya huwe wa karibu kwako hata ukiutazama tu kwa televisioni.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaindi ni kuosha vyombo. Inarundiwa kila siku na wakati mwingine bakuli kubwa la vyombo linaonekana kama hali isio na mwisho. Pia maji baridi ya sabuni uchanganya vindole na kufanya niwe na stress kidogo. Hata hivyo napenda kujaribu kuifanya kwa mpangilio kidogo kidogo ili nisikose subira. Lakini kweli kazi hii bando ni ile inayochukia zaidi nyumbani.

Zoea nililolijenga ni kusoma kila siku. Napenda kwasababu usaindia akili yangu kuwa makili na kufikiria kwa undani. Pia ni njia nzuri ya kujifunza mambo mapya hata yale ambayo si raisi kufundishwa ndarazani. Kwa wakati mmoja inasaidia kupumzika na kutoa mwanga mpya wa mawazo baada ya shuguli za kila siku. Pia kusoma kunanifanya nijisikie tulivu na mara nyingi uwa ni wakati wangu wa binafsi nikijifunza nikifurahia hadithi au taarifa mpya kwa kifupi kusoma kila siku nikizoea kilichonisaidia na kina faida nyingi kwa akili na moyo.